Je, unapenda kucheza ngoma? Ndiyo napenda kucheza ngoma, hasaa ngoma za asili katika lugha yoyote ya asili yoyote iliopo nchini kwangu. Na ninapenda kufuatilia ngoma hizo kwa sababu zinatukutanisha na jamii mbalimbali. Ndani ya nchi na mazingira tofauti tofauti.

Unapenda kucheza na watoto. Ndiyo napenda kucheza na watoto kwa sababu inafanya wao wajihisi kuwa huru. Pia inawareta karibu na wakubwa pamoja na wazazi ili wasiwaogope watu wazima. Na waweze kutoa kile ambacho wanafikiria kuwa kwao kina waumiza. Na kutoa maralamiko yao ili iwasaidie kuwatatulia matatizo yao.

Unapendelea kusoma gazeti au habari mtandaoni napendelea kusoma gazeti. Pia napendelea kufuatilia habari mtandaoni. Kwa sababu unaposoma magazeti yanakupatia taarifa kwa hali ya kawaida lakini ukifuatilia habari inaelekeza na kutoa taarifa kwa undani zaidi. Chanzo cha habari husika hata hitimisho la tatizo fulani katika hiyo habari.

Nyama gani unayopenda zaidi? Nyama nayopenda zaidi. Ni nyama ambao si nyama nyekundu kwa sababu ni nyama ambayo inashauriwa kiafya. Ni nzuri zaidi. Lakini nyama nyekundu siipendelei sana kwa sababu ni nyama ambayo haishauriwi sana kiafya.

Unapenda rangi gani kwa ukuta wa chumba rangi nayoipenda kwa ukuta wa chumba ni rangi ya gold. Ni rangi ambayo inapendezesha mandhari ya chumba na rangi ya ukuta pia. Lakini pia ni rangi ambayo inakuwa ni nzuri pale ikiwa ina mwanga ili mwanga ukiwa umemulika mule ndani inaifanya mandhari ya ndani inakuwa ni mazuri.

Je, unapenda kusafiri na ramani au gps? Napenda kusafiri kwa GPS kwa sababu GPS inakuonyesha sehemu unapoenda. Inakuonyesha sehemu ulipo. Pia inakuonyesha utatumia muda gani mpaka kufika hiyo sehemu unaoenda. Lakini ramani sipendelei kuitumia kwa sababu sijui kuisoma. Inaweza ikasababisha mimi nikapotea na nisifike sehemu niliyohitaji kuenda.

Unaoga mara ngapi kwa siku. Mimi ninaoga mara mbili kwa siku. Ninaoga asubui ninapo jiandaa kwenda kazini. Pia nitaoga jioni ninapo toka kazini ili ukamishe ratiba yangu ya siku nzima kwenye usafi yaani kuoga.

Unapendelea mfumo gani wa simu. Mfumo wa simu ninaopendelea zaidi ni mfumo wa simu janja. Simu janja kiganjani ni simu ambayo ina mfumo nzuri wakupata kila kitu unachokihitaji kupitia simu janja.

Mchezo gani ungependa kujaribu. Mchezo ambao unachezwa na watu wachache zaidi lakini ni mchezo ambao unatakiwa uwe na nguvu mikononi. Pia uwe na shabaha. Na ndio maana natamani siku moja nije ni ucheze mchezo huo kwa maana ni mchezo ambao naona ni mzuri, mchezo wa utulivu.

Mazingira gani ya kazi unapendelea? Mazingira ya kazi ninaopendelea ni mazingira masafi mazingira tulivu na mazingira ambayo yananiruhusu mimi kufanya kazi kwa umakini na kwa juhudi ya hali ya juu ndo mazingira ninaoyapenda, ni mazingira pia ambayo yanatakiwa yawe na kila kitu kwa ajili ya kazi.

Jambo gani la dini ni muhimu kwako? Jambo la dini ambalo ni muhimu kwangu. Kuzote lazima Ukiamuka Au ukifika kazini au ukiwa unalala ni lazima usali. Sala ni jambo la muhimu katika dini. Na sala ni jambo la muhimu kwa kila mtu. Kwa hivyo.

Niambie kuhusu mahali unapoishi. Namba moja, unaweza kushiriki. Ni aina gani ya nyumba unamohishi. Nyumba namohishi ni aina ya nyumba yenye vyumba vitatu, sebure, jiko na vyo viwili. Namba mbili, labda unaweza kueleza mazingira ya eneo lako. Mazingira ya eneo langu ni mazingira safi, na yenye kupendeza kwa sababu ya maua. Namba tatu, jee, unakumbuka ni lini uliamia maali hapo nakumbuka nimeamia mwaka elfu mbili na ishirini na mbili. Namba nne, ungependa kueleza ni nini unachopenda kuhusu eneo lako. Kitu ninachopenda kuhusu eneo rangu ni eneo kubwa, zuri, ambaro, halina, virima na mabonde. Namba tano, unahis salama na raha mahali unapoishi. Ndiyo nahisi, sarama na raha kwa sababu ni mazingira ambayo hayachoshi yenye miti na vivuri matunda pia ni sehemu ambayo unaweza kufanya kitu chochote na wakati wowote bira kuwa na hufo yoyote.

Je unatumia mitandao ya kijamii. Ndiyo natumia mitandao ya kijamii. Kujua habari kutafuta vitu fulani fulani mtandaoni. Pia hutumia mitandao ya kijamii kupata taarifa mbalimbali za kikazi. Pia biashara hata fursa mbalimbali.

Ni hekima gani umejifunza maishani. Hekima ambayo nimejifunza maishani ni kukaa na kufikiria kabla ya kutenda. Ndio hekima ambayo nimejifunza katika maisha yangu kwa sababu inasaidia. Kutukukurupuka kufanya uamuzi ambao utakuletea matatizo au shida baadaye.

Unafanya nini usiku kabla ya kulala? Kitu ninachofanya usiku kabla ya kulala. Mara nyingi huwa nakula kwanza? Alafu ndio ninaenda kitandani nitasoma kwanza kitabu. Baada ya hapo nitasali. Alafu ndio nitalala sasa.

Ni nini kipaumbeli kazini kwa mawasiliano? Kipaumbeli kazini katika mawasiliano. Ni kuwa karimu wateja katika kazi ili kuwavutia wazidi kuja zaidi katika eneo la kazi yako. Kulingana na ukarimu utakaowafanyia na hudumu utakaowapatia.

Unaweka nine siri salama vipi nine siri au nywila naiweka kwa usalama zaidi katika kabrasha zangu ambazo hutembea nazo mara kwa mara sana sana katika kabrasha ambalo hutunzia kumbukumbu hiyo ndio sehemu sahihi ambayo mimi naweza nikatunza nenosiri lango.